Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunipa tulivu na hunisaidia kupunguza uchovu wa mwili baada ya siku ndefu ya kazi maji ya moto hunifanya nijisikie nikiwa nimepumuzika usaidia misuli kulegea na huniacha nikiwa na hisia ya usafi na faraja.

Kila mara ninapokuwa nyumbani au mahali penye wifi thabiti napendelea kutumia wifi kwa subabu ni ya gharama nafuu yenye kasi mzuri na inaraisisha kufanya kazi mtandaoni kama kuangalia barua pepe kufanya utafiti au kushirikiana na wenzangu.

Napendelea mfumo wa simu unaonipa urahisi usalama na matumizi ya kifaa kwa ufanisi kwa mfano napendelea mfumo wa android kwa sababu unaruhusu kubadilisha mipangilio kufunga programu mbalimbali na unagarama nafuu kulinganisha na vipengele vyake.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuwa na ufanisi wa hali ya juu kuchangia maendeleo ya shirika kuboresha ujuzi wangu wa kitaaluma ni inakusudia pia kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na wateja ili kufanya kazi kwa ushirikiano na matokeo bora.

Ninajitunza ki afya kwa kula chakula chenye lishe bora, ninakula mboga na matunda kila siku, protini kama nyama na maharagwe na nafaka, ninajaribu kupunguza chakula chenye mafuta mengi, chumvi nyingi na sukari nyingi, ninakula vipimo vyema vya chakula na kuepuka kula kupita kiasi.

Kazi yangu inahusiana mambo mbali mbali kufanya reporti kushugulikia wateja kushirikiana na timu yangu na kusimamia miradi michache ni kazi yenye changamoto lakini ya kufurahisha ninapenda jinsi kila siku inaleta mambo mapya hakuna siku mbili zinazo lingana kabisa.

Dini ni muhimu sana kwangu dini inanipa muongozo wa maadili na tabia inanifundisha jinsi ya kuishi vizuri jinsi ya kushughulikia wengine kwa heshima na jinsi ya kuwa mtu mzuri inanipa kanuni za kufuata pale ninakabiliwa na maamuzi magumu au hali ngumu.

Kwanza ninajaribu kutuliza na kuepuka kujibu kwa hasira pale mtu amenikasirisha au kumkosea ninajua kwamba kujibu kwa hasira kunaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi ninachukua pumzi kirefu ninatulia kidogo na kujaribu kufikiria kwa busara.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa ninapenda jinsi kifaransa inavyosikika ni lugha ya kupendeza na ya kimaridadi ningependa kuzungumza kifaransa hili niweze kusafiri nchi ya kifaransa kama ufaransa canada au nchi za afrika za magharibi kama senego ningependa pia kusoma vitabu vya kifaransa na kuongelea filamu bila tafsiri.

Ninakula chakula cha jioni na familia yangu karibu saa moja au mbili usiku tunakaa meza moja tunakula pamoja na tunazungumza kuhusu siku yetu nini kilifanyika kazini shuleni au nyumbani tunashiriki hadithi tunacheka na tunafuraia muda pamoja.

Ninapenda sana chai ya maziwa, chai ya kiafrika yenye maziwa na skari. Ninakunywa chai mara kadha kwa siku asubuhi kabla ya kwenda kazini, mchana wakati wa wamapumziko na jioni pale ninapofika nyumbani. Chai ni zaidi ya kinywaji tu kwangu. Ni sihemu ya maisha yangu ya kila siku.

Kumbukumbu yangu ya shule iliyo hai zaidi ni wakati zile tulizokua tukikusanyika na marafiki zangu wakati ya mapumziko ili kubadilishia na mawazo ya na hadithi za kusisimua huku tukishindana kwa ari katika michezo ya nyanjani na kusaidiana kutatua maswali magumu ya darasani.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati kwa sababu inawakilisha utulivu wa bahari na anga pana jambo ambalo hunipa amani na akili na kumihamasisha kufikiri kwa kina kwa uhuru zaidi ninapokabiliwa na majukumu yangu ya kila siku.

Ninapoamka kila asubuhi jambo la kwanza ninalofanya ni kunywa glasi kubwa ya maji ili kuuamisha mwili wangu kisha hufuatiwa na dakika chache za kutafakari au tulivu na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Jambo ambalo hunipa nishati na mtazamo chanya wa kuanza siku yangu kwa umakini na nidhamu.

Mimi huenda mahali pa ibada kila mwisho wa wiki ili kupata lishe ya kiroho na kutafakari kwa utulivu huku nikitumia muda huo kuungana na jamii yangu na kuimarisha mareli yanayo ni saidia kuishi kwa upendo uaminifu na unyenyekevu katika kila jambo ninalo fanya kila siku.

Mimi hupenda kukaa macho hadi saa tano kamili usiku ili kupata muda wakusoma kurasa chache za kitabu changu na kutafakari matukio ya siku jambo ambalo hunisadia kulala nikiwa na akili tulivu na tayari kuamka mapema nikiwa na nishati mpya.

Mimi hupendelea kuenda madukani nyakati za asubhi katikati ya wiki kwa sababu wakati huo maduka yanakuwa na utulivu na hakuna msongamano wa watu jambo ambalo linaniruhusu kuchagua bidhaa kwa umakini na kufurahia huduma ya haraka bila kuharakishwa na foleni ndefu.

Mimi upenda zaidi mikutano ya ana kwa ana yenye malengo yalio wazi na ya muda mfupi kwa sababu inaruhusu mawasiliano ya moja kwa moja na yenye hisia huku ikirahisisha kufikia maamuzi ya haraka na kuimarisha ushirikiano wa timu kupitia majadiliano yenye teja na mkishikamano wa dhati.

Kumbuka sana mwalimu wangu wa isabati wa shuli ya upili kwa sababu alikuwa na uwezo wa kipake wa kuraisisha mada ngumu kuwa zana raisi kueleweka huku akinivutia kwa uvumilivu wake na imani aliyokuwa nayo kwangu ambayo ilinisadia kujenga msingi imara wa fikra tundu izi zinazonitumia hadi leo.

Kinachonifanya ni furahi zaidi ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu yakileta mabadiliko au msaada wa kweli kwa watu wanao hitaji huduma zangu kwa sababu hakuna ridhiko kubwa kama kujua kuwa maarifa ya juhudi zangu zimechangia kutatua changamoto fulani.

Mimi hupenda zaidi kuandika kwa sababu kuna nipa fursa ya kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kuchagua maneno yenye uzito na usahihi mkubwa huku nikifurahia jinsi maandishi yanavyoweza kuhifadhi ujumbe kwa muda mrefu na kuruhusu msomaji kutafakari kila sentensi kwa kina.

Mimi hufanya yoga mara kwa mara kwa sababu ni mazoezi yanayonganisha mwili pumzi na akili kwa namna ya peke huku nikivutiwa na jinsi mikao mbali mbali inayosaidia kuongeza udhabiti wa mwili na kunipa utulivu wa ndani unaotajika ili kukabiliana na majukumu ya kila siku.

Mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanatoa mtazamo mpana wa mawazo ya watu tofauti kutoka kila kona ya dunia huku nikiyachuja kwa umakini ili kutofautisha kazi ya ukosoaji wenye kujenga unaonisaidia kukuwa na maoni hasi yasiyo na msingi yanayolenga kupotosha.